Ndio, napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza mambo mpya na kupanua uelewa wangu kuhusu dunia ya kisasa naeza sema kuwa teknolojia mpya inanisaidia kwa mbunifu zaidi, kufanya kazi kwa kufanisi na kutatua changamoto, kwanjia rahisi na haraka inanifanya pia niwe tayari kuendana na mabadiliko yanayo tokea kila siku katika jamii na katika mazingira ya kazi kupitia teknolojia naweza wasiliana kwa urahisi na watu kutoka sehemu mbalimbali, naweza nikapata taarifa kwa wakati, naweza nikaboresha ujuzi wangu kibinafsi na kitaaluma. Kijumla kujaribu teknolojia mpya inanipa motisha inaniongeza maarifa na inanifanya nijihisi mi ni sehemu ya maendeleo yanayo fanyika duniani kwa wakati huu.

Naeza nikasema kuwa napenda umbwa zaidi ya paka kwa sababu umbwa ni mnyama anayeshirikiana na binadamu na anaonyeshanga uwaminifu wa hali ya juu. Napenda kucheza nao, kutembea nao njee na pia napenda kuhisi ulinzi wanaoutoa. Umbwa pia huleta furaha na nguvu chanya nyumbani kwa sababu umbwa kwa kawaida huwa tayari kucheza na kukaribisha kila unapofika. Ingawa paka ni wanyama wazuri pia na watulivu mimi hupendelea umbwa kwa sababu yurafiki wao, uaminifu wao na jinsi wanavyoweza kuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya mtu na kuongezea yote, jambo linalo nifanya niseme kuwa napenda umbwa ni kuwa nyumbani tunae mbwa tunae muita bosco na kwa hakika tangu aletwe nyumbani kumekuwa na furaha miongoni mwetu si wote na kwa hivyo ndo maana nasema kuwa napenda mbwa zaidi ya paka.

Nina mahusiano mazuri na ya karibu sana na wazee wangu nasema hivi kwa sababu mimi huwaheshimu sana na kuwa tathmini kwa sababu wana uzoefu na hekima kubwa maishani mara nyingi huwa najitahidi kuwasikiliza wanapo nishauri kwa kuwa najua wanataka yaliyo mema kwangu. Tunapopata muda mi hupenda kuzungumza nao kuwasaidia inapohitajika na kushiriki nao mambo ya familia mahusiano yetu yamejengwa ju ya heshima, mawasiliano na upendo na kusema kweli jambo hili limenifanya nijiskie nimeungwa mkono na kuwa na mizizi imara katika maisha yangu.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja au mbili kwa wiki lakini jambo hili hulingana ratiba ya kazi na shughuli za kila siku kwa kawaida, napanga kuenda jumapili au siku nyingine maalumu za ibada nikihudhuria ibada kikamilifu na kwa moyo mkunjufu kusema kweli, hii ni tabia ambayo inanipa nafasi ya kutafakari, kuomba na kujijenga kiroho. Isitoshe ni wakati mzuri wa kuungana na watu wengine katika imani na kushiriki mawazo ya kila siku kwa kujibu swali hili maramoja au marambili kwa wiki huwa naenda kuabudu na jambo hili linanipa utulivu wa moyo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, hasa ile inayohitaji akili na mkakati niseme mfano kama mchezo wa chesi napenda michezo hii kwa sababu inanisaidia kufikiria kwa kina inanisaidia kupanga hatua zangu na kujifunza kushirikiana au kushindana kwa heshima. Istoshe ni njia nzuri ya kutumia muda na marafiki au familia tukicheka au tukishindana na jambo hilo linanifanya hisia zangu ziwe nzuri juu ya hayo, michezo ya ubao inanisaidia kupumzika na pia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu, iwepo ni kazini, au labda tu baada ya kuchoka kwa sababu, unapojikita katika michezo na mkakati badala ya kufikiria kazi au matatizo unapata kuwa mawazo yako yamepungua na yameweza kutulia kwa kifupi, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanisaidia kutulia na kupata amani rohoni.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni Kifaransa. Nimekuwa na hamu kubwa ya kujifunza Kifaransa kwa sababu ni lugha yenye sauti nzuri, ni lugha laini na yenye historia tajiri sana. Isitoshe ni lugha inayozungumzwa katika inchi nyingi duniani na kujifunza Kifaransa kutanifungulia milango ya utamaduni mpya kama vile fasihi, sinema, mziki na maisha ya kila siku ya watu wa inchi za Kifaransa. Ningependa kujua jinsi ya kuzungumza kusoma na kuelewa Kifaransa vizuri ili niweze kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti na pia kujivunia utamaduni wao.